Kwa sasa, ninajitahidi zaidi kwenye masomo yangu ya biashara. Asa, katika nyanja ya usimamizi, fedha na utafiti, nimehitimu shahada ya biashara, hiyo ni biashara of commands, kutoka chuo kikuu cha maunt kenya, ni jambo lilonipa msingi mzuri wa kuelewa uende shaji wa biashara, maamuzi ya kifedha na usimamizi wa rasilimali.

Ndiyo napenda kupiga picha. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu nzuri kunasa matukio ya pekee na kuona uzuri wa mazingira au watu kwa mtazamo wa kipekee pia ni njia nzuri ya kujieleza na kupumzika hasa ninapokuwa nimesafiri au katika matukio maalum.